Nabari, napenda jukumu linalo usisha kutatua matatizo kazini. Jukumu hili inalipenda zaidi kazini kwa sababu lina nipa nafasi ya kutatua matatizo na changamoto ya kazini. Kazi inayo itaji kufikiri, kuchambua hali na kutafuta suuhisho unifanya nijisikie ni na michango wa kweli. Ninapo kutana na tatizo kazini na kufanikiwa kulitatua, huwa napata isia ya kuridhika na kujivunia kazi ninayoifanya. Zaidi ya hapo, jukumu la kutatua matatizo, kunifanya na jifunze mambo mapya kila siku. Changamoto huwa tofauti hivyo hunilazimisha kutumia ubunifu maarifa na uzoefu wangu kwa njia mpya. Hi unisaidia kukuwa kitaaluma na kunifanya nisichoke kazini kwa sababu kila siku inaleta uzoefu mpya. Na uzoefu mpya unakuja pale utakapo tatua changamoto au tatizo jipya linalo usiana na kazi yako. Lakini pia napenda jukumu linalo usisha kushirikiana na wengine. Kwa sababu, jukumu linalo usisha kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Basi unisaidia pia kunikuza kazi na uitaji mawasiliano kubadilisha na mawazo na kusaidiana. Unifanya nijisikie kuwa semu ya timu yenye malengo na yenye ushirikiano. Kwa maana hiyo, unisaidia kujifunza mitazamo mipya tofauti tofauti na kuboresha ujuzi wangu, wa kijamii na kitaaluma. Pia, kufanya kazi na watu wengi hujenga mshikamano na mazingira mazuli ya kazi ninapo shirikiana na wenzangu. Kufanikisha jukumu fulani, mafanikio yake, huwa nahisi na kila mtu jambo linalo niongezea morali na motisha kazini. Hili ndilo jukumu linalo nifanya niisi kazi inamaana zaidi na majukumu binafsi. Lakini pia, jukumu la tatu ni uwajibikaji. Jukumu la uwajibikaji ni jukumu ambao lenye uaminifu zaidi. Na ninapopewa jukumu linalo niyamini kufanya maamuzi na kusimamia kazi fulani. Huwa naisi kusaminiwa, kueshimiwa kazini. Jukumu la ina hii pia unifanya nijitume zaidi kwa sababu najua matokeo yake. Yana tegemea bidii na nithamu yangu kazini. Wajibikaji unijenga kuwa mtu makini. Anaepanga kazi zake vizuri. Anae zingatia ubora. Pia hunisaidia kunijengea mimi heshima na sifa nzuri kazini. Jambo ambalo ni jukumu kwa maendeleo yangu ya taaluma na ya badaye. Lakini pia kwa ujumla jukumu ninaulipenda kazini. Nilile linalo nipa nafasi ya kutatua matatizo. Yote ya kazini. Kwa nyanja ambayo naishiriki mimi yapu kazini. Kushirikiana na wengine maana yake unashirikiana na watu wa mauzo, watu wa handisi, watu wa malipo, watu wa masijala na wengine wengi. Na wengine kubeba majukumu ya uwajibikaji. Majukumu haya unifanya nisikie ni na mchango wa maana na unikuza kitaaluma yangu. Unipamotisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku. Kazi yanye majukumu ya ina hii unifanya nipende kazi yangu na nijivunie kile ninachofanya. Kwa sababu nimepata kazi kwa jiri ya kufanya hicho ambacho nakifanya. Asante.